Kitu kinacho nipa motisha kazini ni kujua kwamba nina mahitaji ya kujifunza na kupata ujuzi zaidi na pia ni na fursa ya kufika mbali na kuchunguza nafsi nyingine za maendeleo. Kwa kweli nina hamu kubwa ya kufanya kazi ili niweze kukuza ujuzi wangu na kufungua milango ya fursa zaidi.

Nyumbani, napenda kushiriki hasa sebuleni maanake hapo ndipo familia yangu hukusanyika kuzungumza, kutazama televisheni na kufurahia muda pamoja. Sebule inafanya ni hisi amani na furaha kwani ni mahali pa kushirikiana na wapendwa wangu. Pia, hapo sebuleni ndipo napumzika baada ya kazi na mara nyingine nashiriki michezo na familia yangu au kusomea kitabu katika sebule. Kila kipande cha sebule kina hisia yake, kuna sofa ambayo inatupa starehe taa na rangi zinanipa hisia ya joto na utulivu.

Natumia muda wangu wa bure kwenda starehe, kushirikiana na watoto wangu, au kutumia muda na mpenzi wangu. Pia napenda kutembelea wazazi wangu nyumbani. Muda huu unanipa furaha, unaniunganisha na familia na wapendwa na kunisaidia kupumzika na kujaza nguvu.

Ujuzi ambao nataka kuimarisha ni kutengeneza nguo kutoka mwanzo hadi mwisho. Hii itaniwezesha kuunda bidhaa zenye ubora ambazo zinaweza kunisaidia kibiashara kunipanua mtaji wa ubunifu na kufungua fursa za kuanzisha au kukuza biashara yangu ya nguo.

Napenda kushirikiana na familia yangu katika shugli mbalimbali kama upishi, michezo na ubunifu wa vitu. Shugli hizi zinatengeneza mawazo pamoja, zinaboresha uhusiano wetu na kuniletea furaha kubwa ya kushirikiana na wapendwa wangu. Huku tukijenga kumbukumbu nzuri za familia.

Ninaoga mara mbili kwa siku, ninapoenda kazini na ninaporudi nyumbani baada ya kazi. Lakini wakati mwingine, ninapo kuwa na uchovu mwingi au siku imekuwa ndefu sana, ninaoga mara tatu kulingana na uchovu wa siku. Kuoga kunanisaidia kusafisha mwili na akili.

Ninashugulikia wateja wangu kwa unyenyekevu na upendo. Nikijua kwamba siku nyingine ningeweza kuhitaji msaada wao. Ninawashugulikia kwa heshima na uangalifu na pia kuhakikisha wanashugulikia huduma zetu vizuri. Hii inajenga uaminifu na mahusiano mazuri kati yangu na wateja wangu.

Ili kuwa na afya mzuri na mwili wenye nguvu na kula chakula chenye lishe bora kina chonipa virutubisho muhimu, pia na kunywa maji kwa wingi ili kudumisha unyevu kwa mwili na kusaidia mifumo ya ndani kufanya kazi vizuri. Zaidi ya hayo na hakikisha ninafanya zoezi mara kwa mara, jambo linalo ongeza nguvu, kuboresha mzunguko wa damu na kunifanya ni hisi kuwa na nguvu kila siku.

Mara nyingine natumia wifi hasa ninapokuwa nyumbani kwani ni rahisi haraka na haina garama za ziada. Hii inasaidia kuvinjari mtandao, kufanya kazi za mtandaoni na kutazama filamu bila usumbufu. Hata hivyo, ninapo kuwa njiani ama ninapokwenda kazini natumia data ya simu ili kuhakikisha ninaendelea kufikia tarifa muhimu, kushirikiana na wengine na kufanya shugli za angu za mtandaoni bila kuhahirisha mambo.

Ninajitahidi kuongeza uzalishaji wa fedha zangu kwa kufanya miradi mbalimbali ambayo inaweza kunijengea kipato dhabiti. Kila mradi ninaowekeza, unalenga siyo tu kwa kunipa faida ya kifedha, bali ni kunipanua ujuzi wangu na kunisaidia kujifunza mambo mapya.

Kampuni ya kiteknolojia ninayoamini zaidi ni Google kwa sababu inatoa huduma mbalimbali za teknolojia zinazorahisisha maisha ya kila siku kama vile utafutaji wa habari, barua pepe, ramani na kuhifathi data. Zaidi na hayo inajulikana kwa ubora wa bidhaa zake, usalama wa mtandao na ufumbuzi wa kidigitali.

Wakati wabaridi kali na hakikisha ni nakula chakula chenye lishe bora ili kudumisha nguvu na afya yangu. Pia ninavaa mavazi yenye joto ili kulinda mwili wangu kutokana na baridi na kuepuka maradhi. Hii inaniwezesha kuwa na afya nzuri nikiwa na nguvu za kufanya kazi na shughli za kila siku.

Kwa sasa si ishi mahali nilipozaliwa kwa sababu nimeolewa, baada ya ndoa nimehamia kuishi na muenzi wangu kwa sababu ni sehemu yetu ya pamoja. Ingawa mahali nilipozaliwa kuna kumbukumbu na historia yangu, maisha ya sasa yananipa fursa ya kujenga maisha mapya na familia yangu.

Mara kwa mara napenda kutumia ramani hasaa nikifika mahali ambako sijawahi kuenda. Hii inanisaidia kuelewa eneo hilo vizuri kupanga njia sahihi na kuepuka kupotea. Pia inanitengenezia uhakika na pia najifunza kuhusu sehemu mpya na kuzipata haraka.

Zoea nzuri ni lilojenga ni kuamka mapema asubuhi na kulala mapema usiku. Hii inanisaidia kuwa na muda wa kutosha wa shugli zangu za kila siku, kupata usingizi wakutosha na kudumisha afya nzuri. Kwa kudumisha mpangilio huu, ninaweza kuwa na nguvu na umakini wa kufanya kazi zangu kwa ufanisi na kuwa na taji katika kila jambo ninaloafanya.

Napenda kushiriki katika sherehe zakitaifa kama vile siku ya uhuru na siku kuu nyingine muhimu zinazo kumbuka mashujaa wetu. Mashujaa hawa walitupa uhuru, amani na fursa ya kujenga taifa letu na kusherehekea matukio haya, hunipa furaha na kumbukumbu ya historia yetu.

Kutoka shuleni nakumbuka mwalimu wangu wa sayansi, ambaye alinifundisha kwa uvumilivu mkubwa na kwa utaratibu wa hatua kwa hatua. Alinisaidia kuelewa maswali magumu na kunisaidia kuboresha utendaji wangu kidarasa. Hali yangu ilibadilika kutoka kupata alama ndogo hadi kufaulu vizuri mitihani yangu.

Jinsi ninavyo shugulikia kazi za dharura ni kwa kubaki mtulivu na kuthibiti hisia zangu ili akili yangu iwe wazi na kueza kufanya maamuzi sahihi haraka. Kila jambo linaangaliwa kwa makini na napanga hatua za utekelezaji ili kuhakikisha tatizo linasuluhishwa kwa ufanisi.

Naam, napenda kula popcorn, hasa ninapokuwa nikitazama filamu, mara nyingi napata furaha nikiwa na kikombe cha popcorn huku nafurahia sinema au vipindi, ninavyovipenda. Kula popcorn inanifanya nihisi starehe na kuniongeza furaha ya kutazama filamu.

Katika kazi yangu, napenda kuthamili mafanikio ambayo ya naonyesha bidii, ufanisi na maendeleo yangu binafsi. Hii ni pamoja na kufanikisha miradi kwa wakati, kutoa huduma bora kwa wateja, kuboresha ujuzi wangu na kujifunza mambo mapya. Pia kushirikiana vizuri na wenzangu, inaleta mafanikio ya nayonipa motisha na kujijengea heshima kazini.

Asubuhi mara nyingi nakula viazi vitamu, vilivyo iva pamoja na maziwa, kwani husaidia kuanza siku yangu vizuri na kunifanya niwe na nguvu za kuzingatia kazi yangu. Pia mara nyingine napenda kunywa laini ambayo hutoa virutubisho muhimu na kusaidia kuimarisha afya yangu.

Siku yangu ya kuzaliwa hua ni tukio la furaha na mshikamano ninapo sherehekea na kuwa na marafiki pamoja, tukishirikiana na kufurahi pamoja. Tukio hili huniletea zawadi na keki na kunijaza furaha ya kipekee. Kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia hii, hunifanya ni hisi kuthaminiwa, kuunganishwa na wapendwa wangu na kuunda kumbukumbu nzuri ambazo zinabaki moyoni mwangu.

Mara kwa mara, napenda kutumia esi, hasa nikiwa nyumbani, kwani inafanya nihisi safi na starehe, hasa wakati joto nikali. Hata hivyo, ninapokuwa nje, napenda upepo wa asili, unaonifikia, kwani unanifanya nihisi upya na kunipa hisia ya utulivu na furaha.

Ninapokuwa nyumbani, napata furaha kubwa kwa kushiriki katika shughuli mbali mbali za nyumbani. Mara nyingi napenda kupika kwani kunanipa nafasi ya kuunda chakula kitamu na kushirikiana na familia yangu. Pia napenda kucheza na watoto, jambo linalo ongeza furaha na uhusiano wa karibu ndani ya familia. Zaidi na hayo, kushuglikia na kazi za nyumbani au shughuli zinazohusishana ushirikiano wa familia hunisaidia kujenga mshikamano, kuelewana na hisia za pamoja za furaha na amani nyumbani.

Leo, hali ya hewa ni ya mvua kidogo na mawingu mengi ikifanya joto liwe wa stani. Ninahisi raha na utulivu kutokana na hali ya hewa kwani siyo joto wala baridi sana. Nimevaa nguo za kawaida kama nguo refu, ninapenda aina hii ya hewa kwa sababu inafaa kufanya shuguli za ndani au hata kutembea kidogo nje bila usumbufu iwe rahisi. Katika hali hii ya hewa, ninapenda kupumzika, kusoma kitabu au kutazama filamu nyumbani.

Mfanyi biashara bora ni nayemjua ni Aaron. Amenivutia sana kutokana na bidii yake, maono yake na jinsi anavyoendesha biashara yake kwa uadilifu. Ninapenda mfanyibiashara huyu kwa sababu sio tu anafikiria juu ya faida, bali pia anajali watu anaofanya nao kazi ya jamii inayo mzunguka. Nakumbuka jambo la ajabu alilofanya ni kuanzisha biashara yake kutoka hatuwa ndogo sana bila mtaji mkubwa lakini kwa uvumilivu na ubunifu, akaiendeleza mpaka ikawa biashara inayoheshimika. Kitu nachojifunza kutoka kwake ni umuhimu wa nidhamu, mawasiliano mazuri na kufanya kazi kwa moyo mmoja. Ninahisi vizuri sana kuhusu jinsi anavyoendesha biashara yake kwa sababu anayonyesha mfano wa uongozi bora, uwajibikaji na ubunifu.

Malengo yangu katika kazi ni kujijenga hatuwa kwa hatuwa na kufikia kiwango cha juu cha umahiri. Ninataka kuongeza ujuzi wangu kupata uzoevu zaidi na kuwa mtu nina yeweza kutegemewa kazi ni. Lengo langu pia ni kufanya kazi kwa bidii ili niweze kufungua milango ya fursa mpya na kustawi kitaaluma.

Nam, natoa sadaka na michango, ukweli ni kwamba napenda kutoa sadaka au michango, napata furaha moyoni ninapo saidia wengine, iwe ni kanisani, kwa jamii, au kwa mtu anaye hitaji msaada. Kwangu, kutoa ni njia ya kuonyesha shukrani, upendo na kuunga mkono wale wanaopitia changamoto.

Napenda sana chai na ni moja ya vinywaji vinavyonipa utulivu na kunifanya nijihisi vizuri kila siku. Kwa kawaida naiandaa chai kwa kuiweka majani ya chai ya unga na kisha naongeza maziwa ili iwe na ladha tamu. Wakati mwingine naongeza tangawizi kidogo ili iwe na harufu nzuri. Maro nyingine hupendelea kunywa chai ya asubuhi kabla ya kuanza shughli za siku au jioni wakati ninapumzika. Bila chai ninahisi kama kuna kitu kinakosekana katika ratiba yangu.

Mara nyingi huwa na soma gazeti na napenda aina mbalimbali za habari zinazopatikana ndani yake. Napenda kusoma habari za kitaifa na kima taifa ili kujua matukio muhimu ya naoendelea duniani. Pia napenda sehemu za uchumi kwa sababu zinaonyesha muenendo wa biashara na maendeleo ya kifedha.

Mara nyingi huwa nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kazini ama kupitia simu au mitandao ya kijamii. Ninapenda kutumia njia hizi kwa sababu zinatufanya tuwasiliane haraka, tujadiliane maswala ya kazi na kuhakikisha kila mmoja anajua majukumu yake.

Napenda kula wali kwa sababu ni rahisi sana kupika na unaweza kuunda kwa njia nyingi tofauti. Wali ni chakula kinachoweza kuliwa na vyakula vingine kama vile nyama, samaki, maharagwe au ata mayai. Hii inafanya iwe rahisi kubadilisha ladha kulingana na kile kilicho nyumbani.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu maramoja tu kwa siku, hasa usiku ninapo toka kazini. Hii ni kwa sababu sikitumii sana wakati wa mchana, kwa hivyo, battery inabaki na nguvu kwa muda mrefu. Nachaji usiku ili kifaa kiwe tayari kabisa kwa matumizi ya siku inayofuata.

Mara kwa mara, natumia video kwa mawasiliano hasa ninapokuwa na familia. Kupitia video, tunaweza kuzungumza na kuona uso wa kila mmoja. Jambo, linaloongeza hisia ya karibu na mshikamano hata kama tuko mbali. Sio familia tu, bali mara nyingine natumia video kuwasaliana na wafanyi kazi au watu wengine katika kazi.

Ningependa kupata mafunzo mbalimbali kazini ambayo yatanisaidia kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi yangu kwa ufanisi zaidi. Mfano, ningependa mafunzo ya utawala wa muda mbinu bora za kushugulikia wateja na jinsi ya kutumia teknolojia na programu mbalimbali zinazo husiana na kazi yangu.

Napenda kupiga picha sana hasa ni napokuwa na watoto wangu, familia au kitu chochote chenye umuhimu wakihisia. Kupiga picha huni saidia kuhifadhi kumbu kumbu muhimu na matukio maalum na kunifanya nikaete na nafuraha ya wakati huo nikitaka.

Ndiyo, napenda maua sana. Napenda maua ya rangi na aina mbalimbali hasa yale ya nayo kuwa na harufu nzuri na ya kuvutia. Kuangalia maua hunifanya ni hisi furaha na utulivu na mara nyingi hunipa msukumo wa kuwa karibu na asili.

Napenda kulima bustani hasa la maua kwa sababu inanipa furaha na kurithika. Napenda kuona maua yakikua na kupendeza kwa rangi na kufurahia harufu nzuri inayotoa. Zaidi na hayo, bustani iliyopandwa vizuri hutowa mazingira tulivu na mazuri ambayo hufanya nyumba kuwa na anga nzuri na mahali pa kupumzika.

Napenda mkate wa Eliot kwa sababu ni mtamu sana na una ladha ya kipekee inayonivutia hata bila kutumia jibini. Hau ata kitu kingine cha kuogeza ladha. Kila wakati ninapokula mkate huu, ninahisi furaha na kurithika.

Kinywaji nachokipenda zaidi ni chai nakunywa chai asubuhi au jioni wakati na pumzika kwa sababu inafanya ni hisi utulivu na kunipa nguvu za kuanza au kuendelea na shughuli zangu. Napenda chai yenye maziwa mingi kwani inafaa ladha yangu na kunipa hisi ya nzuri. Nilishauriwa kunywa chai na familia yangu na marafiki. Bada ya kunywa chai nahisi raha nikiwa na nguvu, akili zangu zikiwa makini zaidi na kunisaidia kuendelea na kazi au shughuli zangu.

Napenda kutembea kwa migu kwa sababu kunanisaidia kuwa na afya njema na kufanya mazoezi. Kutembea kunaboresha mzunguko wa damu mwilini, kunisaidia misuli yangu kwa imara na kuipanua stamina ya kufanya kazi za kila siku.

Napenda kucheza michezo ya ubao kwani hunifurahisha na kunisaidia kuendeleza akili zangu. Kati ya michezo ya ubao nayopenda ni chess kwa sababu ni mchezo wa kiakili unaohimiza kufikiria kwa makini, kupanga mikakati na kutabiri hatua za mpinzani.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni siku ambayo nilizawadiwa kwa kuwa mfanyikazi bora katika kampuni niliyofanyia kazi. Kupata tuzo hii ilinipa motisha kubwa ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kuboresha ujuzi wangu na kutoa huduma bora zaidi kazini.

Mara kwa mara, napata taarifa na habari kutoka kwenye mitandao ya kijamii na kutoka kwenye mifereji ya televisheni mbali mbali. Kupitia vyanzo hivi, ninaweza kufahamu matukio ya hivi karibuni, maendeleo ya jamii, siasa, uchumi na mambo yanayoendelea duniani.

Rafiki yangu wa karibu anaitwa Edna, tulikutana wakati tulipokuwa shuleni na tangu wakati huo, tumekuwa na urafiki wa karibu sana. Nakumbuka mambo mengi tuliokuwa tunafanya pamoja kama vile kwenda sherehe. Nampenda Edna kwa sababu ni mtu mwaminifu, mkweli na mwenye moyo mzuri.

Napenda hali ya joto kuliko baridi kwa sababu baridi inaweza kuleta matatizo ya kiafya kama vile homa, mafua au maumivu ya misuli kama hayepukwi vizuri. Joto linafanya ni hisi starehe na kuwa na nguvu za kufanya kazi au shughuli za kila siku bila usumbufu.

Nafanya mazoezi ya mwili kila asubuhi mara moja tu kwa siku. Mazoezi haya yananisaidia kuwa na afya njema, kuongeza nguvu za mwili na kuimarisha misuli yangu. Pia hufanya akili zangu ziwe makini na kunipa nguvu za kuanza shughuli za kazi kwa ufanisi.

Napenda chai sana kuliko kahawa kwa maana chai ina harufu nzuri na ladha yake ya kipekee inayonipa raha moyoni. Chai hunipa nguvu kidogo na kunisaidia kuamka au kuendelea na shugli zangu za siku kwa makini.

Napenda sana kuimba hasa nyimbo za kimapenzi au za bongo. Kuimba hufanya ni hisi furaha na kunipanua hisia zangu za kupumzika na starehe. Napenda kuimba nyimbo zote kwani kila aina hutoa hisia tofauti. Nyimbo za kimapenzi hunipa upendo na hisia za upendo wa kweli wakati nyimbo za bongo hunipa msukumo na furaha ya kipekee.

Nimejifunza hekima ya kuwa mwenye uangalifu na makini katika maisha Hii inamaanisha kuwa na tahathari katika maamuzi yangu kushugulikia kila jambo kwa busara na kuepuka hatari zisizo za lazima kuwa makini kunanisaidia kuepuka matatizo ya siyo ya lazima kuchagua njia sahihi katika kila hatua na kuhakikisha kwamba malengo yangu ya maisha ya nafikiwa kwa usahihi.

Katika kushugulikia udhaifu wangu, nimejifunza jinsi ya kudhibiti hali hii kwa kupanga muda wangu vizuri, kuweka vipaumbele na kugawa majukumu kwa ufanisi. Pia ninajitahidi kuwa na utaratibu na kutumia mbinu za kufuatilia maendeleo ya kazi ili kuhakikisha kwamba udhaifu huu hautaadhiri timu langu.

Ndiyo, napenda sana kwenda pwani, pwani kunanipa furaha kubwa, utulivu wa akili na nafasi ya kupumzika mbali na msongamano wa maisha ya kila siku, pwani ni sehemu nzuri ya kuwa karibu na asili, kuangalia mawimbi ya bahari, kupumua upepo safi na kuhisi joto la jua.

Mara nyingi napata habari mtandaoni nikikaa nyumbani. Napenda kusoma habari nyumbani kwa sababu ni mahali tulivu ambapo ninaweza kukaa kwa utulivu, kuzingatia taarifa vizuri na kuchambua matukio mbalimbali bila usumbufu. Vile vile, kusoma mtandaoni hunisaidia kubaki na taarifa sahihi, kupata mtazamo mpana na kuweza kujadiliana na familia au marafiki kuhusu habari hizo kwa ufasaha.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi pokea ni kitabu cha thamani nilichopewa na rafiki yangu. Nilifurahia zawadi hii kwa sababu sio tu ilikuwa na thamani ya kifedha, bali pia ilikuwa na maana ya kipekee, ikionyesha kwamba rafiki yangu ananifahamu vizuri na anathamini maadili yangu ya kujifunza.

Asubuhi zangu huanza mara nikiamka, kawaida napenda kuamka mapema ili niwe na muda wa kutosha kufanya shughuli za asubuhi. Napenda kula kifungua kinywa kilicho bora, maranyingi ni pamoja na viyoyozi au chakula kingine cha lishe. Ninapenda asubuhi zangu kwa sababu hufanya nijiweke tayari kimwili na kisaikolojia kwa siku nzima. Asubuhi ni wakati wa utulivu kupanga mawazo na kupata nguvu ya kufanya kazi au shughuli mbalimbali kwa ufanisi.

Mimi hupendelea kitanda kilicho laini na kizuri, napenda kitanda chenye godoro bora ambacho kinatoa faraja na msaada mzuri kwa mgongo. Kitanda kizuri hunifanya nipate usingizi wa kutosha, niwahi kupumzika vizuri na kuamka nikiwa na nguvu mpya za kuanza siku.

Hali ya hewa ninayopenda ni wakati kuna joto wastani napenda hali hii kwa sababu inaniruhusu kufanya shughuli zangu za kila siku bila usumbufu. Katika hali hii naweza kutembea kufanya kazi au kufanya mazoezi bila kuhisi baridi kali au jua kali sana.

Ninaishi katika nyumba ya kisasa ambayo imenipa mazingira tulivu na ya kupendeza. Nyumba yangu ikokatika eneo ambalo linausalama wakutosha na majirani wanao elewana vizuri. Mazingira ya hapa ni safi, yenyehewa nzuri na barabara ambazo ni rahisi kupita. Nilihamiya hapa muda fulani uliopita na tangu wakati huo nimekua nikifurahia sana kukaa hapa. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu eneolangu ni utulivu na nafsi yake ya kupumzika.

Chakula nachokipenda zaidi ni wali, pamoja na nyama ya mbuzi, napenda ladha yake, harufu yake inapopikwa na jinsi kinavyojaza na kukipa nguvu. Mara nyingi hupikwa kwa viungo vizuri vina viongeza utamu na kunifanya nikifurahie hata zaidi na kipenda kwa sababu ni chakula ambacho hunikumbusha nyumbani, upendo wa familia na nyakati nzuri tulizo toka.